Asante sana kwa hiyo swali. Ningependa pia mimi kujieleza venye natumia data ama wi-fi. Sana sana nikiwa nimeenda kwa rafiki yangu ama nikiwa nimeenda pale kusalimia wazazi. Hakuna internet, hakuna wi-fi mimi hutumia data, data ya simu nanunua natumia data ya airtime nanunua data ya shilingi, three hundred mbs. Na ya siku mbili twenty four hours nasukuma nayo, mahali inaisha, ikiisha nanunua ingine. Hivo hivo, na pia mara mingi mi hutumia wifi. Ju pahali naishi kuna wifi. Kuna wifi hapo hivo, so mara mingi sikutumia wifi. Ya na pia wifi hukuwa mzuri, juu chaji zake ziko chini sana juu data data ni pesa mingi juu nikihesahabu kwa siku kama leo nimetumia data ya shillingi hamsini jana nitumia shilingi themanini, juzi, ivo ivo ningehesabu kwa mwezi, hiyo pesa ishakuwa imefika, hiyo pesa inakuwa imefika karibu elfu moja na wifi nalipa mia tano. Sasa kwa hiyo naona kwa hiyo naona ni expensive sana, so na prefer kutumia wifi. Lakini ikifika kwa hiyo situation inabidi mtu atumie data.

Hali gani ya hewa ninayoipenda, asante sana kwa hiyo swali, so hali ya hewa yenye naipenda, ni ile hali ya mvua hivi ikitaka kunyesha ama baridi, baridi kidogo, ile ya jioni, ni ile hali ya hewa ile napenda sana, juu huwa haina affection yeyote, haiwezi ni affect kwa njia yeyote ile, na pia inanifanya nasikia vizuri, nikitokea kama leo nimeshinda kwa nyumba nikitokea jioni pale, hiyo hali ya hewa nataka kuisikia sana juu mwili pia inatakaga hiyo sana na mimi pia nasikia vizuri nikiwa ndani ya hali ya hewa ni mzuri ina upepo imetulia vizuri So hiyo hali ya hewa ya masaa ya jioni yenye inakuwaga baridi kidogo hiyo ndio napenda sana juu inasikia tu mwili imetulia imerelax asante.

Asante sana kwa hiyo swali, sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri ni sifa ya usaidizi, husaidia watu, hiyo ndiyo nadhani yandiyo. Hile muhimu sana na pia sifa ya kuwa ni mtu mzuri, kujulikana kwa kuwa na sifa mzuri kama we mtu mzuri unasaidia watu, hakuna sifa mzuri kama hiyo. Ukiwa kama kiongozi, unasaidia watu wako, pia unawaangalia, ukifika kwa matime ya sherehe. Unawa surprise kidogo pale, natu chakula unga chapati na unga za ugali wa chakula kidogo. Hapo utakuwa na sifa nzuri sana kama kiongozi. Kiongozi yeyote ule pale popote, nalazima kuna sifanzuri ju, bila sifanzuri, hauta kuwa kuchaguliwa muda mwingiine.

Asanti sana kwa hii swali hali ya hewa leo kumekua na jua kidogo na pia kuna joto mingi na kuna baridi So hali ya hewa leo imekuwa tu kumetulia. Hali ya hewa leo naezasema kumetulia, hakuna jua mingi na hakuna baridi iko tu hapo katikati. Kume balance leo na nimevaa tishati ju ya hali na pia ni hali mzuri sana ni hali ya hewa yenye unaezafanya kitu yoyote unazafanya kiti ya yote ukiwa inje unaezafanya ukulima unaezafanya tu kitu yoyote ju ni hali mzuri hakuna baridi, hakuna joto ni hali tu mzuri unaezatokea tu na vesti yako ukatulia pale na mambo itakuwa tu mzuri so ni hali mzuri si hali mbaya hakuna mawingu kukotu vizuri hakukai kunyesha kunakaa tu vizuri. Na naamini ni hali mtu anaezafanya kitu yoyote kwa life kwa maisha yake. Na wakati mzuri unaezakaa inje unazakaa tu mahali inje ukiwa umerelax. Ju ni hali nzuri.

Asante sana kwa hii swali, napenda mkate unaitwa Kingsmere. Na niile mkate napenda sana. Mkate ambao ukona inaurahisi wa wa kukula, ikona utamu yake na inatoka bei nafuu bei nafuu kwa kila mtu nani mkate ambayo unazafanya kitu yeyote, unazapika na mayai, unaezatumia kufanya kufanya tuskills twakupika, unaezapika kwa mnet nayo unaezafanya kitu yeyote mkate naupenda sana unaitwa kingsmeal ndito watu wanapenda kuikula hapa na pia napenda ingine hapa inaitwa inaitwa inaitwa inaitwa blueway inaitwa blueway mkate mzuri pia haina haijakatwakatwa haina slicing ni wewe unjikatia unajitengenezea sandwich yako vile unataka ni mkate tamu nani rahisi nani bei nafuu.

Asante sana kwa hii swali kipaumbele kazini kwa mawasiliano. Sana sana ni hii mawasiliano. Hii mawasiliana kuwasiliana. Kuwasiliana kila dakika kila asubuhi kuwasiliana kujua. Ni hali gani inaendeleana kujua nini. Nini inazuia kizuhishi yatuma watu wasifanye kazi na bidii ama ama kenye mtu anajisikia labda mtu mgonjwa kuwasiliana ni kitu ya maana. Kuwasiliana kabisa ni kitu ya maana kwa mahali popote sio tu kazini. Mahali popote tu mawasiliano ni kitu ya maana sana sana sana sana juu bila mawasiliano sidhani kama mtu anaweza jua hali yenye mtu ako. Juu watu wengi huwa wa wasiliani so mawasiliano ni kitu ya maana sana. Sana sana kazini kwa kwa wasiliana kwamba kazi ya leo na tekelezwa kukuwa aje hiyo nayo ni kitu ya maana sana. Na pia kujua kama watu wote wamefika. Na pia kujua kama zile vitu zote zinahitaji kukuwa hapo kwa kazi kama ziko hiyo ni mambo ile inahatahitajika sana sana kwa kazi.

Asante sana kwa hiyo swali chakula gani nakula mara nyingi mchana ni sanasana ni ugali na mayai na masaa ingine mchele hizo ni zile chakula nakula sana mchana ju hizo ndizo zinapatikana mahali niko na pia hizo ndizo naeza ku-afford kwa kila mara na pia hizo ndizo chakula zinapatikana kwa urahisi na kwa haraka so ya kwanza ni ugali na pili ni mchele ni zile na zinapatikana kwa urahisi na haraka na pia kuna kuna mayai mayai pia ni chakula yenye na napata kwa urahisi na nakula najipata na kula tu mara nyingi mchana juu kama kama najua niko na mayai hapa saa ingine nakuwa na ile ulezi ya kutembea kuenda kunanua chakula nyingine. Nikijua niko na mayayi napiga zangu mbili hapo maisha inaendelea.

Asante sana kwa hilo swali naweza kushiriki kwa chumba Kenye napenda na ni chumba sana sana ni pale. Ni pale jikoni napenda jikoni juu hapo ndipo nafanya mambo yangu yote juu mimi napenda kupika, hapo ndipo nafanya mambo yangu yote, yenye napenda kupika. Kuonyesha hizo skills zangu za kupika. Na kipenda chumba, hapo niponafanya kupika sana sana. Na pia nasikia vizuri nkiwa hapo Juna jua Nakipenda chumba na hapo ndipo napenda kupika ju napenda kupika sana sana. Na pia nasikia vizuri nikiwa hapo. Juu najua hayo ndiyo kitu ya kwanza inatuma nipapende sana na pia napenda kukaa sana sana hapo ndio najifunza tu recipe recipe nyingi za kupika pia kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na upishi ju napenda upishi napenda kupika tuvitu twingi sana. Sasa nakaanga sana kwa pale jikoni. Sasa napenda kukaa hapo ndio najifunza vitu mingi na pia kuangalia vile wenzangu wanapika pale ahsante.